Malengo kwa kazi yangu ni kuboresha ujuzi wangu kila siku kutoa matokeo bora na kujenga sifa nzuri ya kitaalamu. Pia nataka kupata nafasi za juu zaidi kuchangia kwa ubunifu na kuhakikisha ninafanya kazi kwa njia inayo waletea manufaa, wateja na timu yangu.

Na sherehekea siku kuu kwa kuwa na familia na marafiki karibu kupanga chakula kizuri kucheza michezo na kushirikiana kwa furaha pia mara nyingine hutoa zawani ndogo ndogo kushiriki katika mila na desturi za siku kuu ili kuunda kumbukumbu nzuri.

Wakati wa mapumziko kazini napumzika kwa kutembea kidogo, kusoma au kusikiliza muziki, pia mara nyingine nazungumza na wenzangu kwa urahisi, kushirikiana mawazo au kucheka pamoja. Jambo linalosaidia kurejesha nguvu na hata kuondoa stress.

Nikiwa nyumbani na nikifurahi, napenda kucheka na familia au marafiki, kusikiliza muziki, kucheza michezo au kufanya shughuli za burudani. Pia mara nyingine napenda kupika chakula kitamu au kushiriki katika mambo madogo yanayonifanya nijisikie furaha na mtulivu.

Ndio, ninafurahia kuogelea kwa sababu hunifanya nipumzike na pia ni njia nzuri ya kufanya mazoezi bila kuchoka. Kuogelea, kunafanya mtu kupumzika mawazo na hata kufanya mazoezi yako ya mwili. Ninapenda kuogelea kwa sababu pia hunifanya niwe mwepesi kwa mawazo yangu.

Ninapenda msimu wa joto kwa sababu unaleta furaha, mwanga wa jua na fursa za shughuli za nje. Hii ni wakati mzuri wa kufanya mazoezi, kusafiri, kushirikiana na familia na marafiki na pia kufurahia matunda fresh na mazingira ya asili yenye uhai.

Ninaposhughulikia muda wa mwisho napanga kazi zangu vizuri, nikipanga kipaumbele cha kazi muhimu kwanza, pia ninatumia mbinu za kupanga muda, ushirikiano na wengine na kuepuka kusababisha stress, ili kuhakikisha kazi inakamilika kwa wakati bila kupoteza ubora.

Nawianisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kupanga ratiba yangu vizuri, kuweka muda maalumu wa kazi na muda wa kupumzika. Pia napanga vipaumbele, kuondoa usumbufu usiohitajika na kuhakikisha nina muda wa familia, marafiki na burudani ili kudumisha afya ya mwili na akili.

Ninapohitaji kustarehe napenda kupumzika kwa kusoma vitabu, kusikiliza muziki, kuangalia vipindi vya burudani au kutumia muda na familia na marafiki. Hii huniwezesha kuondoa stress, kujaza nguvu na kurudi kwenye kazi au shughuli nyingine kwa furaha na umakini.

Ningependa kutembelea paris, Ufaransa na kwa sababu ni jiji lenye historia tajiri, sanaa na mandhari ya kuvutia pia ni fursa ya kuona majengo ya kipekee kugundua tamaduni mpya na kufurahia chakula na maisha ya mji huo wa kipekee.

Ndiyo, napenda kupanda mlima kwa sababu hunipa mazoezi, kuniletea amani ya akili na kunipa nafasi ya kufurahia mandhari mazuri ya asili, ni njia nzuri ya kujitoa stress, kujidhamini na kufurahia safari ya nje ya mji.